Kitu ambacho mimi nakifanya ili niweze kulinda mazingira yangu ni kutochafua na kutotupa takataka ovyo. Maranyingi mimi na wenzangu katika wizara yetu tunakusanyika na tunaweza kutenga watu ambao wana weza kufanya usafi na watu ambao wana weza kuchoma hizo takataka ambazo zinaharibu mazingira. Kwa kufanya hayo tunakikisha kuwa mazingira yetu yamelindwa visawa sawa.

Je, napenda kuvaa kofia naam mimi mara nyingi napenda kuvaa kofia sababu kofia ni mojawapo ya vazi ambalo linakamilisha muonekano wa mtu ili aweze kuwa mtanashati. Mimi napenda kofia, mara nyingi napenda kuvaa kofia nyeusi iliyo na logo tofauti za kampuni ambazo zinajulikana mataifa yote. Mara nyingi pia kofia inanizuia wakati kuna mvua naweza kujikinga na kuwa na siku njema.

Je, natumia muda gani mtandaoni kwa siku? Kwa siku, naweza kutumia muda mwingi kwenye mtandao kwa kuwa mimi napenda kufanya utafiti kwenye mtandao na mtandao ni njia mwafakaya ya kujielimisha na kujua mambo ambayo yanaendelea kote ulimwenguni Pia napenda kutumia muda mwingi kwenye maa kwenye ma mambo na kujua ulia wenzangu hali Nikitumia mitandao kama whatsapp, mtandao mtandao mwingine kama facebook au instagram Napenda nikichukua muda wangu pale ili niweze kujielimisha pia na kujulia wenzangu hali walivyo walivyo na waliyoko Kwa hivyo muda mara kwa siku naweza kutumia muda kama masaa manane ama masa kumi.

Njia ambayo ninaweza kutumia kupumzika mimi na penda nikienda kwenye zoizi kama ya yoga au kufanya meditation ambayo ni moja wapo ya njia muafakaza kutuliza mwili bada ya sukumrefu. Pia napenda nikichukua mda wangu katika hayo mazoizi ili niweze kukukua na utulivu na mda kwa masa kama manne ama matano moja hwpo nje ingine ni kuenda kwenye kwenye bwawa wadogo na kuogelea hiyo ni nje ingine mwafaka ambayo inanifanya niweze kuweza kumzika kuamani.

Napendelea kusoma au kuandika? Mimi napendelea kuandika na pia mara nyingine napenda kusoma. Kuandika ni njia ambayo inatumika kuweka mawazo ambayo ya huo muda wakati mawazo hayo yameandikwa yanaweza kutumika masiku zingine. Pia katika hali ya kusoma nikiwa nasoma hadithi ambayo inavutia sana Mimi napenda na kusoma na kuchukua muda wangu kuelewa Kwa hivyo napenda vyote.

Najenga mausiano vipi na wafanyikazi wenzangu Mimi vile najua mausiano ya naweza kuwa mema kama wafanyikazi wanaweza kuzungumza kwelewana na kufanya mambo kwanjia ambayo imefikishwa suluhu Kwa hivyo, mawasiliano ni jambo lamana sana katika wafanyikazi na kila mtu waweze kuwana nidhamu katika haya mawasiliano, hivi kwamba umoja kiongea mungina na nyamanza na kusikiza. Kwa haya mambo, mawasiliano ya naweza kufanya wafanyikazi wawe na umoja na waweze kuendelea na kazi vilivyo.

Mahali gani pa historia ningependa kutembelea. Mahali ambapo ningependa kutembelea panaitwa For Jesus. Ni mahali ambapo palipo ufowani wa bahari na kuna mambo mingi ambayo ya kistoria ya liyomo kwa hilo jengo la For Jesus. Mimi ningependa kwenda pale ili niweze kujionea kwa macho yangu na niweze kuthibidisha kuwa kweli mambo haya kistoria ya liendelea hapa katika mautafitu wangu kwenye mtandao nilionakuwa ya fort Jesus ina mambo mengi ya vita ambayo pia yanalemesha pale na ningependa iende pale ili niweze kuwelewa vima.

Ninapenda kununua nini zaidi. Kitu ambacho napenda kununua zaidi ni mkate kwa kuwa mkate unaweza kulisha familia yangu. Na sisi tunapenda mkate huo kwa kuwa unafanya kia mshakinywa kiwe, kia maana na kinapendeza sana. Maranyingi mkate na pendakula mkate na zesta ambayo ni ya matunda. Matunda yananipendeza na naipenda sana.

Zawadi ipi nzuri ambayo nishawaikupokea? Zawadi ambayo nilipokea ni viatu vya LV ambavyo ninavipenda sana hio Zawadi nilipokea wakati wa kusherehekea kuzaliwa kwangu na nilipenda hio Zawadi kwa kuwa ilikuwa inapendeza ni kiatu ambacho Ninimekitamani sana kwa muda mrefu na hivi kwamba ilifanya niwe na furaha sana.

Ni somo lipi ambalo nilolipenda shuleni Somo ambalo nilikuwa nalienzi na kulipenda sana ni somo laki hisabati Nilikuwa napenda hili somo kwa sababu mwalimu mwenye alikuwa ana fundisha Alikuwa na nidhamu na alikuwa na ufundi mkuu kwenye kufunza hilo somo Kwa hivo nililipenda na nikaweza kupita na kulielewa zaidi na nilikuwa nasaidia wenzangu pia katika kusoma hilisomo na pia wakati niliweza kufaulu niliweza kufungua duka langu kubwa na kutumia ujuzi wa hilisomo katika duka hilo.

Ndota langu kubwa ni kuwa mwana siasa katika jamii yangu. Ni ngependa kuwa mwana siasa kwa kuwa, ni ngepewa jukumu la kuelimisha watu katika hiyo jamii na kuwasaidia kiafya kimaisha na pia niweze kuwa mtu ambaye ame heshimika katika jimbo letu.

Ni malengo yapi ambayo ninayo katika kazi yangu Lengo kuu ni kuweza kuchanga pesa, ziweze kuwa mingi ili niweze kununua gari ambayo inaweza kurahisha usafiri wangu kutoka mahali pa moja hadi pengine Pia ningependa kuanzisha biashara kubwa ambayo italinda watu wangu na familia yangu waweze kujikimu kifedha.

Mfereji upi wa TV ambayo unaufuata. Mimi inapenda kuona filamu za mapenzi kwa hivo kuna moja ambayo inaitwa Storm over Paradise. Mimi inapenda kuisikiliza na kutazama zaidi kwenye televisheni. Kwa hivo ninapofanya hivo napenda nikifuatilia kila siku masaa ya jioni. Mimi huwa nawasha televisheni yangu ili niweze kufuatilia huo mfereji.

Jambo lipi la dini ambalo ni muhimu kwangu Jambo ambalo ni muhimu katika dini ni kusaidia watu ambao wasiojiweza Hili ni jambo ambalo nimelieka katika roho na ninasema kuwa nikiwa na pesa Mimi nataka kufanya niwezavyo ili niweze kusaidia hawa watu wasiojiweza kifedha Kwa kufanya hivi pia wao waweze kujihisi kama binadamu wa kawaida na wasiwe na hofu yoyote katika maisha.

Ni wakati mkuu wa mpira wa besiboli niliwahi kuona ni wakati ilifanyika hapa Nairobi Kenya Mimi na wenzangu tuliweza kutoka moja kwa moja mpaka nyayo stadium ambayo ina watu Jumuia ya watu kama elfu kumi na miatano. Sisi wote tuliweza kushabikia huu mpira na tuliweza kujihisi vyema sana. Timu yetu ya nyumbani liweza kushinda na ushindi huu uliweza kutupa motisha sana.

Ninajihisi kwamba dhamini za kazi ni muhimu kwa sababu zinasaidia kupima maendeleo katika kazi yangu kutambua maeneo ninayofanya vizuri na kuona ni wapi ninahitaji kuboresha zaidi Pia zinanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii na kuwajibikia zaidi kwa matokeo ya juhudi ambazo ninaeka katika kazi.

Je ninaoga marangapi kwa siku Maranyingi mimi napenda kuoga marambili kwa siku Kwa sababu mara ya kwanza mimi huoga asubuhi ni napoamka Kisha naenda mazoezi naanza siku yangu kawaida nikishamaliza siku narudi nyumbani natoa mavazi ya kikazi na vaa mavazi ya nyumbani Kisha naenda mazoezi ya jioni na ninaporudi huwanaoga niweze kuchangamsha mwili na niweze kuwa na wakati mzuri.

Huwa ninauyanisha kazi na maisha yangu ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vilivyo, Mara nyingi mimi huweka mipaka kati ya muda wa kazi na muda wa mapumziko. Na kuhakikisha kuwa napata nafasi mzuri ya kupumzika. Kushiriki na marafiki au familia na kujitunza kibinafsi ili niweze kudumisha usawa mzuri wa maisha.

Je, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole? Ndio. Mara nyingi, mimi natumia mfumo huo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia ambayo ni rahisi na inaweza kufanya kazi ya kiteknolojia kuwa rahisi sana na kufanywa kwa haraka. Pia inanipa uhakika zaidi kwa kulinda taarifa zangu za kibinafsi na mali yangu ya kibinafsi.

Ushauri mgani ningependa kumpa mtu mwingine. Ushauri ambao ningependa kueneza ni ushauri wa matumizi mazuri ya kifedha. Huo ni ushauri ambao huwezi kupokea mahali popote. Hivi kwamba ninaposhauri mtu kuhusiana na matumizi ya kifedha. Huwa najihisi vyema kwa kuwa ni jambo ambalo ni la maana sana katika maisha ya kibinadam.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ni mchezaji ambaye anaitwa Lebron Mchezaji huyu pia jina lake ni Michael Jordan ama Lebron James kulingana na vigezo vinavyo tumika Michael Jordan anaheshimiwa kwa sababu ya uwezo wake kipekee wa kufunga ana ushindi mkubwa na uongozi ndani ya uwanja Alishinda mitaji sita ya NBA akiwa kule Chicago Bulls na kulijulikana kuwa alifanya vizuri sana katika mechi zingine kubwa hasaa katika finali na andhari yake haikuwa tu kwenye mchezo bali pia alikuwa mtu anautamaduni wa michezo duniani Kwa upande mwingine Lebron James alitumika alitambulika kuwa imara ya mda mrefu na akona uwezo mkubwa wa kufanikisha timu katika shugli mbali mbali.

Njia mojawapo ya kuboresha michakato ya kazi ni kwa kutathmini hatua zilizopo. Kuondoa zile zisizo na tajia na kutumia sana teknolojia ambazo zinarahisisha kazi. Na jambo lingine ni kuweka mawasiliano yawe wazi na yenye timamu. Na kufuatilia utendaji ili kuhakikisha kuwa ubinafsi wa kila mtu unaendelea kuongezeka.

Nashugulikia aje kazi za dharura. Njia ambayo naweza kushugulikia kazi ya darura ni kwa kutulia kwanza, kupanga vipaumbele kulingana na umuhimu wake na kuchukua hatua za haraka pale ambapo hatua zinahitaji kuchukuliwa. Pia kwa kuwa na mawasiliano mema na mawahusika waweze kukuwa na mawahusika mema na kufuatilia hadi kazi ambayo imekamilika ili kazi iweze kufanywa kwa ubinafsi na kwa dharura vipoa.

Study gani muhimu kwa kazi yangu? Stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano mazuri. Urefu wa subira na utaratibu ambao unafahamika. Pia napenda nikitumia teknolojia ili iweze kunirahisishia kazi na pia ufahamu wa kuthibitisha muda ambao umefanya jambo limetendeka. Pia ninapenda uwezo wa kushiriki na kushirikiana na wengine ili tuweze kufanya kazi kikamilifu. Kwa mambo haya yanafanya kazi yangu iwe na umhimu sana.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni mara nyingi na penda kupika chai wakati wa asubui ambacho ni chakula cha asubui kiamsha kinywa. Chai hii napenda kueka kahawa ili ziweze kuambatana mzuri na ziweze kunipa nguvu na motisha ya kwanza siku vyema. Kwa hivyo napenda kiamsha kinywa changu kikiwa na chai na kahawa.

Najihisi vipi kuhusu wasilisho. Mimi kibinafsi napenda wasilisho liweze kuwa lenye linawasilishwa kwa nidhamu, kwa heshima, ili kila mtu aweze kuwa mtulivu. Na pia wasilisho liweze kuwa na mambo yote ambayo yanahitajika kuwasilishwa, ili nisiweze kuacha mambo yoyote nje, ili ndilo wasilisho nzuri kwangu.

Jee, unasoma gazeti? La, mimi huwa sisomi gazeti kwa kuwa gazeti ni jambo la kitambo ambalo lilikuwa linatumika na mababu zetu Wakati teknolojia haikuwa imejulikana vyema kwa hivyo sisi hatukuwa tunamatumizi mingi ya gazeti kama mababa zetu Pia naweza nikaingia kwenye mtandao nikaweza kupata yale yote ambayo nahitaji kuyafahamu kwenye mtandao Kwa hivo mara nyingi sipatani na gazeti hivi kwamba mara moja ambayo nimewai pata nafasi ya kusoma gazeti ni wakati nilikuwa na tembea Nilipatana mtu aliyekuwa ana uza gazeti akanipa moja na nikaweza kuitazama na nikajua kwamba kumbe gazeti bado zinaendelea kufanya kazi.

Je, ninapenda kucheza mchezo wa ubao naam mimi napenda mchezo wa ubao kwa sababu wakati nilikuwa mdogo, tulikuwa tunacheza na wenzangu shule, ambao tulikuwa tunaweka hiyo bao chini na tunaweza kupimana nani ana ujuzi mwingi katika huo mchezo wa ubao.

Theluji ni hali ya anga ambapo mvua inanyesha katika mfumo wa vipande vidogo vya barafu. Na barafu hii inaweza kuwa na ubaridi sana kupita chini ya sirufi zero degrees. Katika maeneo ya Amerikani na maeneo yaliyoko juu ya Ikweta Kuanzia Januari na mezii tatu kutoka December, Januari na Februari ambapo kuna kuwa na theluji nyingi.

Mshahara ni pesa ambazo zinalipa watu. Waliofanya kazi mwezi mzima ama siku mzima. Ama kulingana na vile ambayo mtu aliyefanya kazi na aliyemuajiri walivyokubaliana. Mshahara husaidia watu kujikimu kimaisha na kulipa mambo ambayo wanaweza kuyafanya au wanayotaka kuyafanya. Kwa hivo mshahara ni jambo la maana katika economy ya inchi yoyote.

Uwanja wa ndege ni mahali ambapo watu wanaenda wakitaka kusafiri kutoka nchi moja hadi nyingine au kusafiri kutoka mahali pamoja au pengine uwanja wa ndege kuna wakati mtu anapoenda pale huwa anakuanga na furaha mno kwa kuwa kuna furaha ambayo inatokea wakati mtu anasafiri kutoka mahali pamoja hadi pengine Wanja huu uwa ukona ndege ambao wanasafirisha watu Marubani wanaweza kupata kazi kwenye uwanja wa ndege na watu wengine wengi.

Karibu ni neno ambalo linaweza kutumiwa na wakaazi wa nchi moja ili kukaribisha watu kwenye nchi yao huwa ni mfano Kwa sababu karibu ni neno la kiswahili ambalo linamaanisha welcome na watu ambao wanapenda kulitumia ili neno ni watu wengi wa East Africa kwa katika hii Afrika mashariki na watu hawa wanatoka katika nchi kama Kenya na Tanzania Pia ni neno ambalo ni rahisi sana kulishika na watu wengi wameweza kujielimisha neno hili ili waweze kuzungumza na watu wote ambao wanatoka majumbo kama hayo.

Nyeusi. Nyeusi ni neno ambalo linatumika kuashiria kuwa kitu ni cheusi. Cheusi ni mfano wa kala ambazo ni zizizochafuka na ambazo zinapendelewa sana katika maisha kibinadam. Kitu ambacho ni cheusi ni kama viatu za shule, milango na muonikano waafrika kwa jumla. Jambo hili linaweza pia kwa shiria kuwa kitu ni cheusi kama giza kwa hivyo giza na waafrika hayo ni mfano wa vitu ambavyo ni vyeusi.

Unaweza: unaweza ni neno ambalo linatumiwa katika mawasiliano ya kawaida kwa watu wa East Africa mashariki hili neno linaweza kutumika kama swali, kwa sababu, mtu anaposema unaweza anamaanisha kuwa anauliza mwenzake kama atafanya kitu ambacho anataka kufanya. Kwa hivyo mtu kutaka kujua kama mtu nafanya kitu utamuliza kama "unaweza? ' Unaweza ni nendo la kiswahili ambalo limetumiwa na watu wengi sana na lina uzito kwa kuwa linaashiria swali ambalo mtu anafaa kulijibu.

Asante sana. Asante sana ni neno la kiswahili ambalo linaashiria kuwa mtu ame akona nidhamu ya kushukuru kwa kile amefanyiwa. Neno hili huwa linatumiwa wakati mtu anaposaidika na anaweza kushukuru mwenzake kwa kusema jina asante sana. Asante means kwa kiswahili, kwa lugha kiswahili ya kizungu, tunaweza kusema ni thank you a lot kwa hivo. Ni neno ambalo linaashiria dhana ya mtu kushukuru.

Maji ni moja wapo ya vitu ambavyo ni muhimu sana katika maisha ya kibinadam Kwa kuwa ya na mahitaji mengi sana ambayo ya nasaidia katika kuraisisha kazi za kibinadam mfano katika sentensi ni kuwa maji ya naweza kusaidia kuosha vyombo mtu anaweza kusema ninaosha vyombo ni kutumia maji Pia mtu anaweza kufua nguo kwa kutumia maji na maji pia yanamatumizi mengine kama kutuliza mwili Wakati mtu anaposkia kiu yanaweza kunywewa na kutuliza mwili maji yanaumuhimu katika mashamba kwa kuwa yanaweza kufanya mimea ilio paliliwa ikamea na mimea hii kwa sababu kuna maji ya kutosha mimea hii inaweza kufanya vyema kwa kuwa maji ya nasaidia katika ukuwaji wa mimea kazi ingine maji ya nasaidia ni kwa kulea wanyama ambao na wanatumia maji kama jambo la uhai Mfano ni wanyama kama samaki na wanyama hawa wanaishi maisha yao yote katika maji Kwa hivyo maji ni muhimu sana kwa wanyama kama hao Pia kuna kama wanyama kama mamba pia wanatumia maji kuji kuzia mwili wao husiweze kupata joto jingi kwa hivyo wanaingia kwa maji na wanaweza kutoka pia hivyo hivyo kufanya kazi ziweze kuwa rahisi kwao.

Nywele, nywele ni kitu ambacho kinamea kwenye kichwa na mara nyingi waafrika Tunapenda kununua nywele zingine ili tuweze kufanya vichwa vyetu viweze kuonekana vyema nywele ni manyoya ambayo ni madogo yanayomea kwenye kichwa na ngozi ya kibinadam na pia ngozi za wanyama Kwa binadam, nywele mara nyingi zinamea kwenye kichwa sana na binadamu wanaweza kuzikata au kuzitengeneza ili zifanye mtu kuwa na mwonekano mzuri. Kwenye binadamu, kwenye wanyama pia nywele zinaweza kulinda ngozi za wanyama zisiweze kusikia baridi. Na pia wakati kuna joto nywele hizo zinaweza kusimama ili joto lipungue kwenye mwili. Kwa hivyo nywele ni kitu cha maana sana.

Bustani. Bustani ni mahali ambapo pametengwa kwa kazi za upanzi wa miti au mimea au pia maua ama mboga ama nyasi. Mara nyingi, bustani uongeza urembo katika mazingira na pia ni maali pazuri pa kupumzika kama bustani zingine huwa zimepanda mimea ambayo watu wana weza kupumzika na kuvuna mmea na kueza kula Pia bustani kwa kwa minajiri ya kupandwa mboga imesaidia pia ku kuongeza vyakula vyakibin adam Pia kumeweza kuekwa viumbe vingine kama nyuki ambao wanazalisha asali ambayo nim yamaana sana katika maisha ya kibinadam.

Pakia ni neno ambalo lina ashiria tendo la kubeba vitu na kuvipandisha kwenye kutoka mali pali pamoja adi pahali pengine. Pana weza kuwa kupandilia mizigo kwenye gari au meli au pikipiki au mtu au binadamu. Kwa lengo la kufanya usafirishaji na matumizi ya vyombo hivi kwa hivo pakia hutumika katika kuonyesha vitu vinavo ekwa kutoka mali pamoja adi pengini.

Jambo lipi la dini ambalo ni muhimu kwangu? Jambo la dini ya ambalo ni la maana katika maisha yangu ni kusaidia wasiojiweza Jambo hili naliweka katika moyo na napenda kulitumikia sana kwa kuwa Ninaposaidia naweza kufanya watu ambao waliokuwa chini waweze kujiweza kimaisha Jambo lingine ambalo napenda kusikiliza la dini ni familia Dini inahitaji mtu awe na mke na familia na aweze kuitunza na kuiendeleza iweze kuendeleza jamii Jambo hilo linanipa motisha ya kufanya ya kuendelea kushughulikia familia na tuweze kuwa na jamii ambayo inajiweza kwa muda ujao. Kwa hivo mambo mengi ya dini ni ya maana sana.

Kitu ambacho ninachokipenda kufanya wakati nina furaha ni kununua kuku kuku ni moja wepo wa wanyama ambao nwanatoa nyama ambayo ni tamu sana kwa kuandaa vyakula ambayo vinapendeza zaidi Kwa hivo mimi nikiwa pale kwangu nanunua kuku kama tatu kisha nakaribisha familia.iweze kuja kujumuika na mimi katika haya majumuiko sisi tunapenda kupiga gumzo na kula huyu kuku Kisha tunamteremsha na soda baridi Alafu siku inaweza kuisha kika kamuvu na mimi naweza kuwa na muda ambao ni wa furaha sana.

Ninapendelea shati au tishati haya ni mambo ambayo ni tofauti kwa kuwa mimi napendelea kuvaa shati katika mahamdhari fulani na pia ninapenda kuvaa tishati kama nina muda mwingi Mara nyingi nikiwa katika ufuo wa bahari Ninapenda kuvaa tishati ili niweze kucheza na wala marafiki zangu Kuvati tisheti inanisaidia hewa kupongwa na naweza kucheza na ukakamovu na wakati mwingi nina poenda kazini Mimi uwa navaa shati Kwa kuwa shati inashiria kuwa mtu ananidhamu na ni mtu anaye jielewa ki akili.

Nieleze kuhusu utaratibu wako wa kila siku asubwe Mara nyingi mimi huwamuka kama muda umepita kidogo Mimi huwamka masa kama saa za subwe sa tatu Ama saa ne kwa kuwa nafanya kazi usikuwa mzima na nalala kama muda umepita Kwa hivyo mimi namka kama muda umepita kama saa tatu Ninapuamka mimi napenda kutarisha kiamshakinyo ambacho ni chai inaweza kuwa chai ya kawaida ama naweza kuandaa kahawa Fiamsha kinywa hiki napenda nikiteremusha na mkate Mimi nendea mkate dukani alafu na rudi na nda chakula hiki kutoka hapo napenda nikiendawa zoe zila subui ambalo nilinakimbia kwenye jamii na mazingira ya mtaa wetu naweza kukimbia alafu nika rudi chumbani kuwoga na kujitayarisha kwanza siku.

Ninatazama video wapi kwenye mtandao Mara nyingi mimi napenda kutazama mavideo zangu pale Instagram Kwa kuwa Instagram ni dhanamoja ya mtandao ambao kuna video nyingi za kufurahisha, za kuelimisha, za kiajabu na za kusisimua zote za kila aina ambazo zinapatikana pale Instagram mtandao mwingine napenda kutumia sana kutazama kwenye video ni Facebook Kwa kuwa Facebook kuna wale ambao wanaweka zile mavideo pale kwenye huo mtandao wa Facebook wana ujuzi mwingi wakufanya iyo kazi ambayo inapendeza na naweza kuchukua muda mwingi sana kutazama hizi mavideo pale Facebook mfumo mwingine ninao tazama mavideo mtandao ni YouTube ambayo ni kubwa sana kwa kima taifa pale ninaweza nikatazama mavideo zozote ambazo zinaashiria mambo yoyote ambayo mimi napenda na pia ninaweza nikatazama live vitendo au mambo ambayo yanafanyika duniani nikitumia mtandao wa YouTube.

Ni program ipi ya simu ambayo mimi natumia mara nyingi kwa siku? Programu ya kwanza ambayo napenda kutumia ni programu iliyo na mchezo wa simu ambayo mimi naingia pale naweza kuconnect na wezangu ambao waliyo nchi zingine za umarekani au zingine za uchina pale Sisi tunawaweza kujumuika pale kwenye mtandao na kucheza kama ni kama tuko pamoja. Kwa hivyo huu mfumu wa mchezo waki ya simu, mi naupenda sana Programu nyingine ambayo napenda kutumia kila siku ni programu ya messages Hapa ni ambapo nina uwezo wa kuzungumza na marafiki, familia na wale wote ambao tunafanya biashara pamoja Tunaweza kuzungumza na kufanya mawasiliano ya yawe ya maana sana na mambo yaweze kufanywa vilivyo mtandao mwingine ambao mimi napenda kutumia sana ni mtandao, mtandao wa M-Pesa huo ni mtandao ambao ni programu iliyotengenezwa kwa minajili ya kutuma na kuwekeza kifedha, fedha za simu mtandao wa M-Pesa mimi naupenda sana kwa kuwa umenisaidia mara nyingi kufanikisha na kulipisha kulipa na kuweka pesa kwenye simu kwa njia ambayo ni rahisi sana. Kwa hivo programu hizi ni programu ambazo mimi naziheshimu sana na nazitumia mara nyingi kufanya vitu mbali mbali katika simu yangu.

Hua nafanya nini ili niweze kushiriki na timu? Mara nyingi kitu ambacho na nafanya ni kusikiliza kocha wetu wa akili na anachosema katika hali hiyo ya kusikiliza, unawa kunafanya mawasiliano yaweze kuwa ya maana sana na watu waweze kuelewana na kufanya mambo ya yaliyofaa kufanywa katika huo ushirikiano pia nina hali ya kuwapa motisha matimu zangu, wenzangu Kila ambapo tunamchezo mkubwa mimi huwapa motisha na kuwambia kuwa sisi ndio Sisi ndio wakuu ambao tunafaa kuendelea na kufanikisha mahitaji ya timu katika jambo hilo linafanya wenzangu waweze kuwa na motisha kubwa na tunuimara, mara nyingi sisi huibuka washindi.

Napenda kuwasiliana vipi na watu Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa nidhamu na kwa heshima kwa kuwa watu ambao ni wa umri kubwa wanahitaji mawasiliano yawe na nidhamu ili kila mtu kwenye jamii aweze kuwa na mwongozo mwema.

Kumbu kumbu ipi nzuri ambayo ninayo kutoka utotoni. Kumbu kumbu ambayo ninaikumbuka mpaka siku ya leo ni wakati nilikuwa mdogo Nilikuwa napenda kutembea na ndugu yangu mkubwa ambaye alikuwa amemaliza chuo kikuu, kwa hivyo alikuwa na ujuzi mwingi kwa mambo aliyokuwa anayafanya Mara nyingi sisi tungeenda kutafta nyuki na nyuki ni wanyama ambao wana hasira sana, na mara nyingi waliweza kutuuma na kutufanya tukimbie hiyo hali ya kukimbia na kutoroka inawafanya kuwa na kumbu kumbu kubwa sana tangu utotoni mpaka saa hii Kumbu kumbu ingine ambayo ninaikumbuka kwa makini sana ni kumbu kumbu ambao nilikuwa na babangu halafu tukakutana na polisi kwenye njia ambaye alisimamisha gari Mimi niliogopa sana lakini babangu aliweza kunishikilia akaniambia kuwa usiogope huyu ni binadamu kama wewe hiyo ni jambo ambalo naweza kulikumbuka mpaka wakati huu wa leo Pia kumbu kumbu ingine ni wakati niliweza kusafiri kutoka mashinani pale mpaka wakati niliweza kuja Nairobi Nairobi ni jiji kubwa ambalo sikuzaliwa pale lakini wakati niliweza kufika hapo mara ya kwanza niliweza kufurahia sana Kwa kuwa kulikuwa na majengo marefu na njia kubwa kubwa ambazo zilikuwa zinafanya mtu akasahau pahali alipotoka ama pahali ambapo anaenda. So kwa kuwa hizo kumbu kumbu ninaweza kuzikumbuka mpaka saa hii na ni za maana sana katika maisha yangu.

Nyeupe nyeupe ni kitu ambacho ni rangi inayo tumika maramingi kuhashiria vitu ambavyo vina mwonekano mzuri au mvuto mzuri.

Je, ninapenda chakula kitamu? Naam. Mimi napenda chakula kitamu kwa kuwa kina kina ladha tamu, inayopendeza na inayofanya mtu kutaka kula zaidi Chakula hiki kinaweza kuwa chakula ambacho nimekipika kwenye nyumba au nimekinunua katika hoteli, mimi napenda vyakula hivi na mfano wa vyakula hivi ni kama kuku, chapati, nyama ya mbuzi Mkate na vinginevyo vingi.

Je, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia naam mimi naweza kuishi siku moja bila teknolojia kwa kuwa nilizaliwa mahali ambapo hapakuwa na teknolojia Kwa hivo niliweza kuzoea hayo mazingira Kwa hivo wakati kama huu ninaweza kuishi siku mbili au tatu bila teknolojia. Lakini teknolojia imefaja kazi kuwa muhimu na kurahisisha makazi Kwa hivo ni ngumu sana mtu ambaya amezoea teknolojia kukaa bila kutumia teknolojia siku moja.

Chumba changu cha kulala ni mahali ambapo na pa heshimu sana kwa kuwa pana nisaidia katika kutuliza mwili na niweze kuamuka siku iliyofuata bila tatizo lolote nyumba yangu ni nyumba ndogo ambayo mimi napapenda sana na kwenye kuta nimepaka rangi ya manjano ambayo inapendeza na kuvutia sana Pia ninaweza kuketi na kusikiliza muziki na pia kutazama runinga iliyoko katika chumba changu cha kulala Ninapo tazama kutoka kwenye dirisha yangu, mimi hua naishi chumba kirefu na nikitazama chini hua naangalia naona kuwa kuna machumba jengine madogo na watu wana onekana kuwa wadogo kwa kuwa ninaishi katika gorofa la nambari sitini na moja.

Je, nimewahi kutembelea ziwa au mto? Naam, mimi nimewai kutembelea ziwa ziwa lenyewe, linaitwa ziwa Victoria ambalo ni ziwa kubwa, lililoko magharibi mwa Kenya mimi nilienda na marafiki zangu ili tuweze kuvua samaki ambapo tulifika, tukonunua nguo za wavuvi Tukava na tukapanda kwenye meli ili tuweze kufanya uvuaji wa samaki Nilipenda zoezi hilo sababu lina ni zoezi ambalo sijalizoea na ningependa sana kulifanya hilo zoezi mara nyingine tena Pia nimetebelea mto, mto mwenyewe kama mto yala ambao ni mto murefu ambao pia nimeenda kufanya uvuvi wa samaki na pia kuongelea katika hizo mito Hali hiyo ya kuogelea inafanya mtu kujihisi vyema na kuwa na siku mzuri sana.

Nimewahi kushiriki katika mashindano? Naam mimi nimeshawahi kushiriki katika mashindano ya kukimbia ambapo nilikuwa mtu wa kwanza katika haya mashindano. Nilijihisi vyema na vizuri sana kwa sababu ni jambo ambalo nimekuwa nikijitayarisha kutoka mwaka uanze mpaka huo mwezi wa sita ambao zoezi hilo liweza kufanyika Nilipenda hilo zoezi na pia nimeweza kushirikisha na pia nimeweza kujihusisha na shughuli zingine za mashindano, kama mashindano ya kupanda mti haya ni mashindano ambayo ni ya kitamaduni, ambayo sisi hufanya kule kwetu Ambamo tunapanda mti mrefu kisha tunashiria nani anatangulia kupanda kuliko mwenzake mambo haya ni mambo ambayo ninayaheshimu na ninayakumbuka sana.

Huwa nafanya nini wakati nahitaji msaada kazini? Mara nyingi kama mimi nahitaji msaada, huwa naelezea rafiki yangu wa karibu ambaye tunafanya naye kazi, kisha nikishamweleza, huwa ananipa mawaidha ya kuongelesha mkubwa wa kampuni kama mahitaji yangu niyadharura sana na yanahitaji kiwango kikuu cha mawasiliano ili yaweze kutatuliwa kwa kufanya haya naweza kuzungumza na wakuu wa kampuni ambao pia wanathibitisha kuwa jambo langu linahitaji usaidizi na wanaweza kuja pamoja wakajadili na kufumua njia mwafaka ya kufanya haya haya matatizo yaweze kushughulikiwa, kwa hivo mimi napenda kampuni yangu kwa kua ni watu ambao wana nidhamu na ni ya watu ambao wanasikiliza mahitaji ya wafanyikazi wa kampuni.

Je, ninapenda upepo au AC. Mimi mara nyingi napendele upepo kwa kuwa upepo ni njia ambayo ni natural, ambayo haihitaji mtu kugaramikia kitu chochote kwa kuwa inaletwa na hali ya anga. Kwa hivyo mimi napendelea upepo na AC pia inatumia moto mwingi ambao unaweza kukili mtu kifedha. Kwa hivyo mimi napendelea upepo.

Je, napenda wanyama wa aina gani? Wanyama ambao mimi nawapenda ni wanyama ambao wanasaidia binadamu katika kazi zozote zile. Wanyama hawa katika mfano ni kama punda ambao ni mnyama wa maana sana katika maisha ya kibinadamu. Kwa kuwa punda anasaidia kubeba mizigo na ila si mizigo tu lakini kazi zozote zile punda huyo anawezatumika kama farasi pia kusukuma watu wenye wanataka kusafiri kutoka mahali pamoja hadi pengine. Pia napenda farasi, napenda paka, napenda mbwa, ambaye anajijua, na anajiheshimu Pia napenda kufuga wanyama wenye wanaliwa kama kuku Napenda pia ng'ombe, ng'ombe kwa kuwa ng'ombe ako na maziwa, anaweza kamuliwa na nyama yake pia inaweza kulisha watu wengi, au pia unaweza kumuuza, ili uweze kupata faida nyingi ya kifedha mnyama wa mwisho ambaye napenda sana ni mbuzi kwa kuwa mbuzi pia ana faida kama zile za ng'ombe kwa kuwa anaweza kuuzwa na pia mbuzi ana umuhimu mwingi katika kusupply proteins na pia unaweza kumuuza ili kupata faida nyingi.

Je, nasaidia jamii yangu vipi. Mimi kama mzaliwa wa jamii yangu yaki kikisii. Mimi na wale ambao tuliosoma pamoja. Tumeweza kuja pamoja na kuchanga fedha za ku kuendeleza jamii kwa kuwa sisi tunajenga ma tunajenga mashule. Tunajenga pia mahospitali ambazo zitaweza kunufaisha watu wa jamii yangu Kwa hivo katika hizi juhudi zetu za kuchanga kuchanga pesa Tunaweza kufanya mambo mengi zaidi ambayo yanaweza kuelimisha na kutibu watu ambao ni wagonjwa katika jamii Kwa hivo hayo ndiyo masaidizi yangu makuu katika jamii yangu.

Na shugulikia mbuda vipi kwenye kazi Njiya moja hapa ya kushugulikia mbuda kwenye kazi ni kupanga mbue yako kulingana na mbuda uliyoko kama ni na mara nyingi mimi utenga kukutana na wateja wa kampuni masaya subui ambayo ni saa moja mbaka saa ne kutoka satano adisa sita mimi huwa naenda kupumuzika kidogo Ili niweze kurundisha mguvu mwilini na niweze kufanya kazi vm kutoka hapo naenda narudi kazi ni Tunafanya kazi kwa wali sarili moja kutoka sasita mbaka sasaba Kisha tunarudi tena Tunaenda kula cha kula cha mchana mbacho mara nyingi kuyukua soda au wali na vyakula vingine Mara nyingi pipsisi tunapenda pia kurudi masaya jioni kwenye kazi Tuchulikie mawateja wa mwisho na kutueze kufunga kampuni.

Je, ninaishi mahali nilipozaliwa la mimi huwa siishi mahali nilipozaliwa kwa kuwa nilihama kitambo ili niweze kutafuta maisha yangu kibinafsi. Niliweza kukusanya fedha nilizoko nazo kidogo na nikaweza kuja jiji ili nifungue biashara na niweze kujitegemea kimaisha. Nilianzisha biashara, nikafanya biashara kwa mwaka wa kwanza na wa pili Lakini biashara pia inahitaji mtu kuwa na kujitolea na mtu ambaye anajua kile ambacho anakihitaji Kwa hivo niliweza kuelewa kile kinachohitajika katika biashara nikaweza kufungua biaashara nyingine na hivyo ndivyo nilitoka mahali ambapo nilizaliwa Kisha nikaanza kuishi kwenye mji mkubwa ambao ninafanya biashara yangu kibinafsi.

Njia mojawapo ya mpumziko ambayo mimi napenda kufanya ni kulala, kulala kunafanya mwili uweze kupumzika na wakati unamuka unapata mwili umejitayarisha kwa siku ili nayofuata njia nyingine ni kwa kupumzika na marafiki nyumbani au familia Sisi tunaweza kuzungumza haya mazungumzo yanasaidia katika mpumziko ya kibina adam njia nyingine ni kwa kufanya mazoezi. Mazoezi yanaweza kufanya mwili ukatulia Pia mbali na mazoezi kuna yoga na pia kufanya meditation ambayo mtu anakiti mahali na kuzungumza na mungu katika haya mazungumzo mtu anaweza kujifungua roho na kueleza yale ambayo yanamsumbua na katika hiyo hali ya kueleza Unapata mwili umeweza kutulia na mtu unaweza kuwa na maisha mazuri.

Inji ambayo ningependa kutembelea ni inchi ya ufaransa. Hii ni inji ya kimombo ambayo inapatika na pale Europe. Kitu ambacho kinafanya ni weipende kutaka kutembelea ufaransa ni kuwa wanamanji umbama ya umu wanekano mzuri na mambo mingi pale watu wanawangelesha nakuwa nidhamu ambayo nanifraisha sana. Pia ningependa kutembelea majumba makuu ya uingereza ambayo ya anayailimisha kistoria na mambo mengine ambayo ya lifanyika wakati wa kitambo Pia ningependa niweze kutembea pale na familia ili tuweze kujilimisha kwa mambo haya.

Jee, napenda kula popcorn na mimi napenda kula popcorn kwa kuwa popcorn inafanya mtu anaweza kukweka akili zake kwenye mawazo yenye anayaona kwa mfano sisi hula popcorn kama tunataka kutazama mafiramu Maranyingi mimi utazama filamu za mapenzi ama filamu za vita Inezakuwa filamu pia za mambo ya kawaida ya kila siku ya kibinadam Kwa hivo nikitaka kutazama na niweze kuwana mda mzuri mimi hula popcorn ambazo ni muhimu sana za kufanya aya mazungumzo yawe ya furaha na ya manufa.

Majira ambayo ninayapenda ni majira ya masika hivi kwamba masika pia yana mahofu yao ya kufanya mafuriko katika miji. Mbali na mafuriko pia masika yanaweza kufanya anga ziweze kutoa maji. Maji haya ni ya maana sana katika maisha ya kibinadam hivi kwamba yanaweza kutumika katika makazi za nyumbani ama pia kuoga ama kuyanywa haya maji. Na mbali na kazi za kinyumbani pia haya maji yanaweza kutumika katika upanzi wa mimea katika mashamba na upalilizaji wa mimea. Kwa hivo masika yanaweza kuwa na umuhimu wake na vile vile na maovu yake. Kiangazi pia ni majira ambayo mimi na naweza kuyapenda kwa wakati mwingine kwa kuwa yanasaidia katika kukausha vitu kama samaki ama samaki wa dogo ambao wanaita kwa umaarufu sana omena. Na hawa samaki pia wanahitaji majira ya kiangazi ili yaweze kukausha chakula na iweze kuhifadhiwa vyema. Kiangazi pia kina maovu yao kwa kuwa kinafanya mimea iweze kupoteza mazao na kwa hivyo miti pia inaweza kunyauka na kufa. Miti ina inapokufa mvua inapotea na kufanya mahali paweze kukauka. Kwa hivyo majira haya nayapenda kama yako katika viwango fulani ambavyo si vibaya sana. Ndiposa tuweze kukuji kuona matokeo mazuri ya majira haya.

Je, napenda kununua vitu mtandaoni? Naam, mimi huwa napenda kununua vitu mtandao kwa kuwa mtandao ni duka ambalo ni laki ajabu na duka ambalo lina umanufa sana katika maisha kibinadam hivi kwamba, ninaweza nikaangalia kwenye mtandao na niweze kutafuta vile bidhaa zote ambazo nazihitaji katika nyumbani kisha niweze kuzichagua na kuziweka na kuziitisha hawa hizi maduka za mtandao pia wanaweza kutuma mtu akakuletea bidhaa zako zote nyumbani hivi kwamba inafanya inapunguza muda wa kuendea bidhaa zako katika maduka za kawaida kwa hivyo mimi napenda maduka za mtandao kwa kuwa zinaraizisha kazi na kufanya kazi iweze kuwa rahisi mno.

Ninapenda viatu vya aina gani. Viatu ambavyo mimi navipenda vinaitwa clarks. Hivi ni viatu ambavyo ni vigumu na vimetengenezwa na ngozi ya ng'ombe. Napenda hivi viatu kwa kuwa vina nisaidia katika matembezi yangu ya kila siku na hivi kuamba hivi viatu vinaweza kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hivo, vinafanya mtu asiweze kupoteza fetha mingi kununua viatu ambavyo vinaharibika kwa uraisi Viatu hivi vinaweza kupatika na mahali pengi Kwa hivo, navipenda sana na ningependa watu waweze kujikusanya na waweze kupata hizi viatu waweze kufraia mno.

Je, ni napenda kukimbia na mimi napenda kukimbia kuwa kukimbia unakunafanya maisha yangu yawemarefu na kukimbia kuna weza kufanya mtu aweze kutuliza mawazo mabaya. Mimi hukimbia kila siku asubuhi ni napoamuka ili niweze kutuliza kele zangu na kila jioni napotoka kazi mimi hukimbia pia ili ni malize siku kisha naingia naoga na kuwa na jioni njema Pia kukimbia kunaweza kusaidia mtu kifedha kwa kuwa kuna mashindano ambayo yanaandaliwa na mtu anaye ibuka mshindi naweza kusaidika na taklimi ya pesa ambayo ni muimu sana katika maisha ya mkimbizi.

Huwa nafanya nini kila jioni kabla ya kulala? Kitu ambacho mimi huwa nafanya kabla ya kulala ni kuenda kuoga kuoga Kwa kuwa kuoga kuna fanya mtu weze kusisimuka na kua na siku njema Kwa hivo mimi napenda nikipiga shawa yangu pale safi Najikausha kisha narudi jumbani na naanda chakula cha jioni ambacho ninakisherekea na marafiki zangu au naweza pia kusherekea na watu wengine ambao anawani jumuika tunaojumuika pamoja Napenda sana nikiwa na furaha moyoni kwa kuwa furaha inafanya mtu kufanya matendo makubwa.

Jinsi ambayo ninasherehekea kuzaliwa kwangu ni mara nyingi napenda kukaribisha marafiki zangu wa karibu. Wanaweza kuwa watu ambao tuliosoma nao au watu ambao tumekuwa marafiki kwa maisha vile watu wanakua. Kisha ninapowakaribisha wa marafiki sisi huandaa sherehe moja wao ya sherehe inaezakuwa katika shamba ambalo lina kubali sherehe kama hizo Sisi huandaa vyakula vingi kama wali, vyakula kama kuku vyakula kama chapati na vinginevyo Kisha sisi tunaandaa meza na pia tunaweka vinywaji ambavyo tunasherehekea pamoja na pia tunakaribisha wapiga picha ambao wanatusaidia kupiga picha ya hiyo siku na jambo hilo tunalipenda sana mbali na hapo pia mimi napenda nikitumiwa mazawadi. Hizi zawadi zinaweza kunipa motisha na niweze kujizifima kwa kusherehekea hiyo siku yangu kuu.

Ninapenda kutumia muda wa familia yangu vipi? Kama sina shughuli za matembezi ama shughuli za kikazi ambazo zinanihitaji nitoke nyumbani Hua na tulia na familia yangu tukizugumza mambo ya ambayo yamekua yakitendeka na pia kupanga mambo mapya ambayo tunafaa kuyafanya na penda familia yangu kwa kuwa sisi ni watu ambao tunaushirikiano mwema tunasikizana na kile ambacho tumekitenda kukifanya sisi ushirikiana pamoja na kukifanya bila tatizo lolote Kwa hivyo muda wangu sana sana tunatumikia katika mawasiliano na mazungumzo ambayo yanaleta umoja na kufanya familia iweze kwenda mbele.

Je, ninatumia mitandao wa kijamii? Naam, mimi hutumia mitandae wa kijamii ili niweze kujielimisha mambo mengi ambayo ya nafanyika ama mambo ambayo ya nafaa kuwa yanajulikana kulingana na kitamaduni za kibinadamu Mimi napenda kusalimia watu ambao ni marafiki zangu au ni watu ambao wananipa motisha katika maisha. Kwa hivo natumia mitandao wa kijami ili niweze kuzungumza nao ili tuweze kunipa mawaidha ambayo yananisaidia kumea kimaisha au kibiashara Pia naweza kutumia mtandao wakijamii ili niweze kujiburudisha kwa kuwa kuna watu ambao wanachekesha, kuna watu ambao wanafanya vitu venye vaki vya kimajabu. Katika matumizi ya mtandao ninaweza pia kujifunza, kujielimisha na pia naweza kuelimisha watu ingine pia katika mambo ambayo mimi nayelewa kwa kibinafsi.

Uwezo ambao ningependa kuwa nao ni wa kufanya vitu kwa haraka mno. Ili lingefanya niweze kukamilisha majukumu yangu kazini na niweze kufanya mambo mengine ambayo ningepata kifedha mengi kuliko vile ningefanya mambo kwa kawaida. Ili niweze kuelewa mambo mapya kwa urahisi Pia ningependa mazoea ya ya kupaa angani ili niweze kusalimia watu Napenda watu kwa hivyo salamu Zinapofikisha watu wingi kwa ujumla nasikia vyema mno.

Ni mziki gani ambao ninausikiza kwa mara nyingi? Mara nyingi mimi huwa nasikiza mziki wa hip hop Kwa kuwa hip hop ni mziki ambao unafanya mtu hawezi kuwa na mawazo ya kutafuta fedha Kwa kuwa hip hop ni mziki wa kujionyesha ambao wasanii wengi wanajionyesha kuwa wamefika kifedha na wameweza kufanya mambo mengi katika jamii Kwa hivyo niposikiza huo mziki ninapata ile dhana ya kutaka kuwa na pesa na pia kufanikisha matakwe ya watu wa kijamii ambayo yanahitaji watu wakishapata waweze kusaidia wenzao Mziki huu pia unaelimisha Unaelimisha na pia unafanya mtu aweze kusikia vyema sana.